Somo la sayansi ninalolipenda ni somo la biolojia, kwa sababu hunisaidia kuelewa maisha ya viumbe wanaonizunguka tofauti na masomo mengine biolojia hunifanya niwe karibu zaidi na mazingira. Mwili wa binadamu, mimea na wanyama. Kila ninapojifunza biolojia uhisi kama ninachunguza siri za maisha ambazo mara nyingi, hatuzioni katika maisha ya kila siku. Kipengele kimoja kinachonivutia sana katika biolojia ni uchunguzi wa mwili wa binadamu. Kujifunza jinzi viungo mbali mbali vinavyofanya kazi. Hunifanya nithamini zaidi afya yangu. Ninapojua namna moyo wangu unavyopiga, mapafu yanavyopumua na mfumo wa chakula kufanya kazi. Kujifunza pia umuhimu wa kuishi maisha yenye afya. Mara haya hunisaidia kunifanya maamuzi bora kuhusu lishe, mazoezi na usafu wa mwili biolojia pia hunifundisha kuhusu mimea na wanyama. Kupitia somo hili nimejifunza jinzi mimea inavyokua, kuchanua na kuzaa. Nimeelewa umuhimu wa wanyama, katika mfumo wa ikolojia. Maarifa haya hunifanya niheshimu mazingira na kutambua kuwa kila kiumbe kina nafasi yake katika kudumisha usawa wa asili. Sababu nyingine inafanya nipende biolojia ni majaribio ya maabara. Kufanya majaribio hunifanya ama hunipa nafasi ya kuona kwa vitendo, yale ninayojifunza darasani. Ninapochunguza sampuli kwa kutumia darubini, au kufanya vipimo rahisi, hujifunza kwa njia ya kuvutia zaidi. Hii hunifanya niwe mdadisi na mwenye hamu ya kuuliza maswali zaidi. Biolojia hunisaidia pia kuelewa maswala ya afya na magonjwa. Kujifunza kuhusu vidudu, baktiria na virusi, hunifanya nielewe jinsi magonjwa yanavyoenea na namna ya kujikinga. Maarifa haya ni muhimu sana katika maisha ya kila siku, hasa katika kudumisha usafi na kuzuia magonjwa katika jamii. Zaidi ya hayo, biolojia unihamasisha kufikiria kuhusu ajira na taaluma za baadaye. Kupitia somo hili, ninaweza kuwa na ndoto ya kuwa daktari, muuguzi, mtafiti au mtaalamu wa mazingira. Bailojia, hufungua milango mingi ya fursa. Jambo, linalonitia moyo, wa kujifunza kwa bidii zaidi. Somo hili pia, hunifundisha umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Kujifunza kuhusu ekolojia na uhifadhi hufanya nitambue madhara ya uharibifu wa mazingira hivyo, biolojia hunijenga kuwa raia mwema, kuajibika katika kulinda mazingira kwa ajili ya vizazi vijavyo. Mwisho, somo la sayansi ninalolipenda ni somo la biolojia. Kwa sababu, biolojia hunijenga kiakili na kimaadili. Biolojia hunifundisha kuvumilia. Biolojia hunifunza kuchunguza na kuthamini maisha. Kupitia somo hili, nimejifunza kuwa sayanzi si nadharia tu, bali ni sehemu ya maisha halisi yanayotuzunguka kila siku. Kwa ujumla, biolojia ni somo linalolipa maarifa, msukumo na hamu ya kuendelea kujifunza. Ndio maana limekuwa somo la sayanzi ninalolipenda zaidi.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kukifanya ni kusaidia mtu aliyekuwa katika hali ya uhitaji bila kutarajia malipo yoyote. Tukio hili linanifundisha kuwa wema wa kweli unatoka moyoni na una nguvu ya kubadilisha maisha. Si kwa yule anayepokea msaada peke yake bali kwa anayepokea, anayetoa pia. Siku moja nikiwa njiani kurudi nyumbani kutoka kazini, nilikutana na mzee moja, aliyekuwa amechoka na kubeba mzigo mzito. Alionekana kuwa na shida ya kutembea na uso wake ulionyesha uchovu mkubwa. Watu wengi walikuwa wakipita bila ya kumtilia maanani. Kila mmoja akiwa na haraka na mambo yake. Niliposimama kumtazama nilihisi huruma kubwa moyoni mwangu bila kusita, nilimsogelea mzee yule na kumuuliza kama alikuwa anahitaji msaada wangu. Alinitazama kwa mshangao, kisha akatabasamu kwa upole na kunieleza kuwa alikuwa anaelekea nyumbani lakini nguvu zilikuwa zimemuishia. Nilichukua mzigo wake na kuanza kutembea naye pole pole hadi alipokuwa akiishi. Njiani tulizungumza kuhusu maisha yake, familia yake na changamoto alizokuwa nazo wakati ule. Tulipofika nyumbani kwake mzee yule alinishukuru kwa maneno yaliyojaa baraka. Aliniambia kuwa siku hiyo alikuwa amepata mtu aliyemkumbusha kuwa bado kuna watu wenye mioyo ya upendo maneno yake yalinifanya nijisikie furaha ya ndani na ambayo sikuwa nimewahi kuipata hapo awali nilihisi kuridhika kuliko kama ningepata zawadi yoyote ya mali kitendo hicho cha wema kilinifanya nitambue kuwa msaada mdogo unaweza kuwa mkubwa sana kwa mtu mwingine. Tendo hili, halikunigharimu chochote, zaidi ya muda na nguvu kidogo, lakini kwake ilikuwa msaada mkubwa. Nilijifunza kuwa wema hauhitaji utajiri mkubwa, bali moyo wakujali na kuthamini binadamu wenzako. Baada ya tukio hilo, nilianza kuangalia mazingira yanayonizunguka kwa jicho la huruma zaidi. Nilijifunza kusikiliza watu, kutambua mahitaji yao na kutoa msaada pale inapowezekana. Kitendo kile kilinibadlisha mtazamo kuhusu maisha na kunifanya niamini kuwa kila mtu ana nafasi yake ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Zaidi ya hayo, kitendo hicho cha wema kilinifundisha kuwa kufanya wema huleta amani ya moyo. Niliporudi nyumbani siku ile nilihisi furaha isiyoelezeka. Nililala nikiwa na tabasamu moyoni, nikijua kuwa siku yangu ilikuwa na maana sana. Furaha hiyo ilinipa hamasa na kuendelea kufanya mema bila kuchoka. Mwisho, kitendo cha wema ambacho nimewahi kukifanya kimeniacha na funzo kubwa la maisha. Nimejifunza kuwa dunia inahitaji watu wenye mioyo ya upendo, hata katika matendo madogo madogo. Wema una nguvu ya kuunganisha watu na kuleta matumaini mapya. Kwa ujumla, kitendo hicho cha wema, kimekuwa kumbukumbu muhimu maishani mwangu, kimenifanya niwe mtu bora zaidi mwenye huruma na anayejali wengine. Naamini kuwa kila siku nina fursa mpya ya kufanya wema na kuwacha alama njema katika maisha ya watu wengine.

Kwa umakini sana, mimi napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu naamini chakula ni sehemu muhimu ya utamaduni na maisha ya binadamu. Kila chakula kipya, kinachokutana, ninachokutana nacho, hunipa fursa ya kujifunza kufurahia ladha tofauti na kupanua mtazamo wangu kuhusu lishe. Hata hivyo, si jaribio la haraka au la ovyo, bali ni zoezi ninalolifanya kwa umakini mkubwa. Kabla ya kujaribu chakula kipya mimi hupenda kujua kinatoka wapi na kinatengenezwa vipi. Huuliza maswali, husoma au kuangalia viambato vinavyotumika. Hii hunisaidia kujua kama chakula hicho kinafaa kwa afya yangu na kama naweza kukila bila matatizo. Umakini huu, hunifanya nijisikie salama na mwenye uhakika kabla ya kuonja ladha mpya. Ninapoanza kujaribu chakula kipya, hufanya hivyo kwa kiasi kidogo. Siingii haraka kula chakula kingi, bali huonja kidogo kidogo ili nijue ladha yake na jinsi mwili wangu utakavyoitikia njia hii hunisaidia kuepuka madhara kama maumivu ya tumbo ama kutozoea viungo vipya kwa kufanya hivyo, hujifunza kuheshimu mwili wangu na mahitaji yake. Licha ya kuwa mwangalifu, mimi hujaribu kula vyakula vipya, ambavyo vinanipa furaha na msisimuko wa kipekee. Kila ladha mpya ni kama safari ndogo ya kugundua kitu tofauti. Wakati mwingine napata chakula ninachokipenda sana, wakati mwingine napata chakula ambacho si kipenzi changu. Hata hivyo, kila uzoefu huniongezea maarifa na hunisaidia kujua ladha ninazozipendelea. Kupitia kujaribu vyakula vipya, nimejifunza pia kuheshimu tamaduni za watu wengine. Kila jamii ina vyakula vyake vya asili ambavyo vina maana kubwa kwao. Ninapokula chakula cha kabila ya au nchi nyingine huhisi kama ninagusa sehemu ya historia ya utamaduni wao. Hii hunifanya niwe mtu mwenye mawazo mapana na anayethamini utofauti zaidi ya hayo, kujaribu vyakula vipya, kunanisaidia kuboresha lishe yangu. Baadhi ya vyakula vipya vina virutubisho ambavyo sikuwa na nikivipata awali na kuongezea vyakula tofauti katika mlo wangu huimarisha afya yangu na kuongeza nguvu za mwili umakini ninaoutumia hunisaidia kuchagua vyakula vyenye manufaa zaidi wakati mwingine kujaribu kula chakula kipya kunanipa changamoto hasa ninapokutana na ladha isiyoelezeka lakini badala ya kukata tamaa mimi hujifunza kuvumilia na kuipa nafasi ladha hiyo mara nyingine, chakula ambacho, sikuipenda mara ya kwanza, huja kunivutia baada ya kukijaribu tena. Hii hunifundisha subira na kutohukumu mambo kwa haraka. Mwisho, kwa umakini sana, mimi napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunifanya nijisikie hai na mwenye hamu ya kugundua mambo mapya. Ni njia ya kujifunza, kufurahia na kujijali. Kupitia tabia hii, nimejenga uhusiano mzuri na chakula na afya yangu kwa ujumla. Kwa ujumla, kujaribu vyakula vipya kwa umakini kumeleta mabadiliko chanya katika maisha yangu, kumeniongezea maarifa, kumeniongezea furaha na pia kumeniongezea afya bora. Ni desturi nitakayoendelea nayo kwa sababu inanifanya nikue kimwili na kiakili kila wakati.